Napenda kujaribu vyakula vipya maanake, zingine zinakua na ladha tamu zaidi, ama unapata zingine labda umeziona uko uarabuni, zina ladha yake ya kipekee tu, kwa hivyo napenda kujaribu vyakula vipya kwa wingi.

Kweli kabisa kwamba katika kazi yangu nataka kufikia ile kiwango ya juu kabisa ile nimekuwa ceo wa kazi yangu mimi mwenyewe pale ambapo najilipa pale ambapo naeza zile mambo ambazo zinafanyika hapo ni mimi najua ni nini haswa kinafanyika wapi na wakati mgani naeza taka kufikia ile kiwango ambapo ni mimi nimesimamia kazi zangu zote.

Ajinsi yambavio navyo shiriki katika jamini kwamba na nina shiriki kwa kufanya vitendo vya wema. Kwa kuwasaidia watu ambao wanaitaji mwongozo ushairi wangu katika maisha yao. Na shiriki katika utunzaji wa mazingira. Na pia katika kukuza utamaduni na sana. Pia katika kueneza elimu na luha. Na pia katika michezo ya pamoja na kumbu zile kumbu kumbu za ututoni kati ambapo unazisimulia kwa watoto wadogo.